Huwa nakutana na changamoto mbalimbali mara kwa mara unapataa watu ambao hawapendi kufanya kazi watu ambao hawapendi ushirikiano watu ambao hawapendani ila unajaribu kukatu kwa amani ili usiwakose.

Mazoezi yangu ya kila siku mimi ufanya mazoezi ya gym. Kila siku mara tano kwa wiki. Wakati ambao napenda kufanya huu mazoezi ni wakati wa asubui na wakati wa jioni hio ndo masaa mwafaka ya kufanya mazoezi. Na baada ya mazoezi hua najihisi nikosawa kabisa.

Kwa mtandao huwa natazama video kwa tiktok ama huwa natazama video kwa youtube maana hapo ndio wasanii wengi huwa wanaweka video zao. Na huwa ndio wanaeka content yao hapo.

Wateja wangu huwa nawashughulikia vizuri kwa usawa, kwa upendo na bila kisirani huwa nawashughulikia kwa nini mtaratara aliyekuja wa kwanza ndiye anayehudumiwa kufuatwa na wengine.

Mboga ambazo nazopenda kula ni mboga ya spinach mboga ya kamande mboga ya sukuma wiki na pia napenda cabeji. Huwa ni tamu sana unapokikula na sima au ugali.

Panapo tokea makosa kazini huwa nachukua hatua hapo hapo kujaribu kukirekebisha kwa mfano kama nimekosea sijafanya kile ambacho nimeambiwa nifanye nakirekebisha na nakifanya saa hiyo saa hiyo huwa sipendi kubishana na huwa sipendi mgogoro wote.

Huwa nakula mchele mara mingi. Haa huwa nabadilisha tu mboga. Huwa nala mchele kwa maragwe, ama mchele kwa kuku, mchele kwa nyama. Inalingana na siku na vile ambavyo nitahisi kula. Ndiyo, ndio maana huwa mimi nala mchele.

Lahasha, mimi sipendi kutembea msituni, maana sipendi kupatana na wanyama, na mimi huwa naogopa sa na wanyama waporini. Pia wanyama kama nyoka, fisi, ambao wanaeza kupata na wanaeza kuua, mimi sipendi kutembea msituni kamwe sipendi kabisa.

Sijawahi kusafiri kwa ndege. Ila, nina azimio la kusafiri kwa ndege hivi karibuni. Maana, kusafiri kwa ndege ni kuzuri zaidi na ningependa pia kusafiri kwa ndege mimi peke yangu.

Kupunguza matumizi ya plastiki huwa nafanya. Huwa nachukua plastiki zangu zote. Naziweka mahali pamoja. Vikijaa navichukua navipeleka mahali plastiki ambapo Inapelekwa. Ili irudiwe kutengenezwa. Na kama plastiki imeharibika sana huwa mimi navichoma. Ili kupunguza matumizi yake.

Rafki yangu wakaribu zaidi, anaituwa Mwanaisha Juma. Mwanaisha Juma tulikutana tukiwa wachanga katika shule ya msingi. Tulikuwa tunakaa pamoja darasani na tulifanya mambo mengi pamoja. Tulitembea pamoja, tulisoma pamoja, tulikula na tukakunywa pamoja. Ndiyo kitu ambacho kikatufanya tukakuwa kukaribu zaidi. Na hiyo ndiyo rafiki wa kweli. Maana yeye huwa na mimi kila wakati. Na huwa nanisaidia kwenye dhiki na faraja.

Ndiyo, natumia mtandao wa kijamii sana. Mana, kila kitu ambacho nahitaji kiko katika mtandao wa jamii. Iwe ni mafunzo, iwe ni video, kitu chochote ambacho nataka kujua. Sana sana hua katika mtandao.

Napenda chakula chasima ambacho maramingi watu huwa wanakiita ugali. Sima ni chakula ambacho kimepikwa na mahindi ambayo imesiagwa, ikasiagwa, ikakua unga. Kisha unachemsha maji na kuwa moto inachemka. Kisha unapika ugali na ugali huliwa kwa nyama kwa kuku ama kwa mboga ya aina yoyote ambayo unapenda. Mimi hupenda kula chakula cha ugali nyama na sukuma wiki.

Ndiyo, napenda asali. Maana asali hutoka kwa nyuki na asali huwa haina kemikali yoyote. Asali huwa inapea mtu afya nzuri. Kwanza wakati ambao una kikohozi unaweza kunywa asali na ukawa vyema. Asali ni sukari ambayo ni nzuri sana.

Mwaka mpya nasherehekea na wenzangu, na wazazi wangu, na familia yangu yote. Maana ni vizuri kusherehekea na wengine. Ndiyo maana napenda kusherehekea mwaka mpya. Tukiwa pamoja kwa umoja.

La sipendi chakula cha haraka. Maana chakula cha haraka huwa na mafuta mengi na mafuta mengi huwa inaniharibikia tumboni. Na si mwafaka. Mafuta mengi si nzuri katika afya na imekataliwa hadi na madaktari kwa hivyo sipendi chakula cha haraka.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa ni kitamu sana, na maziwa ni yenye afya, bora, inafanya mtu akue na ngozi nyororo, na ukue na afya. Ndiyo maana maziwa inatoka kwa ngombe, kwa maana ngombe ina viini vizuri, kutoka kwa nyasi.

Kinywaji ambacho napenda kukunywa asubuhi ni kahawa, maana kahawa huwa inani changamsha na inanipea njia mwafaka ya kuanza siku. Inaanzisha siku kama umechangamsha na ndiyo maana siku yangu hukuwa nzuri sana ju ya kahawa nikinywa kawa kahawa asubuhi akili ina changamka.

Mimi napenda wanyama wa nyumbani. Wanyama kama paka mpwa na kuku hao ndio wanyama ambao mimi huwa napenda. Ila sipendi wanyama wa porini sababu wao huwa wakali sana na wanaeza nidhuru ila wa wanyama wa nyumbani kama paka na mpwa wananilinda na tunakaa pamoja.

Napenda rangi ya manjano, hiyo ndiyo rangi ambayo nimeipenda tangu ututoni. Nyumba yangu nimeipaka rangi ya manjano, angu zangu mingi ziko katika rangi ya manjano, hiyo ndiyo rangi ambayo peke yake nimewai ipenda tangu kuzaliwa kwangu.

Kila ninapoamka asubuhi, huwa naamka. Naomba niingie bafuni naoga. Baada ya kuoga nasuguwa meno. Baada ya kusuguwa meno naingia jikoni naanda chai nanywa chai kwa mkate halafu na nachukua nguo zangu navaa najiandaa kwenda shuleni. Hivo ndivo navyofanya asubuhi.

Ndiyo nanunua vitu kutumia simu, maana pesa zangu ziko katika simu na kila kitu ambacho nahitaji kiko katika simu. So, nikiwa mahali nanunua vitu kutumia simu, maana pesa zangu zote ziko kwa simu.

Huwa najihisi vibaya sana. Mimi ispendi kusubiri kwenye mstari. Huwa hata sipendi kusubiri kwenye mstari. Kwanza kama mstari hausongi, ndio sipendi kabisa. Mimi sipendi mahali watu wanapanga laini kwenye mstari kamwe ispendi.

Hii asubuhi niliamka mwendo wa saa moja unusu. Maana sikuwa na kitu ama mahali pa kuenda. Kitu nilichofanya ya kwanza nilisugua meno, nikaosha uso. Nikakula chakula cha asubuhi, staftahi, nikakunywa chai kwa mandazi. Na siku ya leo, sikuenda kazini, nimetulia tu na nilihisi vizuri sana. Na na ndio.

Mimi huwa napendelea chai. Huwa sipendi kahawa. Maana chai inanipatia nguvu. Na chai inafanya mifupa zangu zikue na nguvu. Kwa sababu ya maziwa, maziwa iko na afya mingi sana kuliko kahawa. Kahawa ni inafanya tu mtu achangamke, lakini huwa haipi mtu nguvu na maadini.